Ili kuongeza uzaashaji wangu katika maisha ya kila siku. Kuna mambo kadhaa ninayojitahidi kuyafanya. Kwanza kabisa napenda kupanga siku yangu mapema huwa naandikia mambo muhimu nayotaka kuyafanya. Ili nijue kipaumbele changu ni nini? Hii hunisaidia kutumia muda vizuri na kuepuka kupoteza muda kwenye mambo yasiyo na umuhimu. Pili najitahidi kugawa kazi zangu katika vipande vidogo vidogo. Baada ya kuona kazi kama, ngumu sana naigawanya ili iwe rahisi kuifanya hatua kwa hatua. Njia hii hunifanya nisichoke haraka. Na hunipa hamasa ya kuendelea ninapoona nimekamilisha hatua moja baada ya nyingine. Tatu, ninajitahidi kuepuka vitu vinavyonipotezea muda. Kwa kutumia simu kupita kiasi au kuchelewa kazini huwa najipa muda maalumu wa kupumzika na muda maalumu wa kufanya kazi. Hii hunisaidia kuweka uwiano mzuri kati ya kazi na mapumziko. Pia napenda kujitunza kiafya kwa kula chakula bora na kupata usingizi wa kutosha. Ninajua kuwa afya nzuri huchangia sana kuongeza uzalishaji. Napokuwa na nguvu na akili tulivu nafanya kazi kwa ufanisi zaidi ya yote. Najiwekea malengo ya wazi na kujikumbusha kwa nini ninafanya hiki ninachokifanya. Hii hunipa motisha ya kuendelea. Hata pale navokutana na changamoto. Kuwa ya nidhamu binafsi na tazamo chanya. Haya ni mambo muhimu yanayonisaidia kuongeza uzalishaji wangu. Kwa kumalizia kuongeza uzalishaji wangu si jambo la kila siku au la siku moja. Bali ni mchakato unaohitaji juhudi nidhamu na kujitathmini mara kwa mara na unachukua muda. Kwa kufanya mambo haya madogo kila siku ninaona mabadiliko chanya katika maisha kwa ujumla. Na hiyo ndiyo namna nayotumia kuongeza.

Unapenda kutembea wapi? Napenda kutembea katika maeneo tulivu na yenye mazingira mazuri. Tembea husaidia, hunisaidia kupumzisha akili, kupata hewa safi na kufikiria kwa utulivu. Siwezi kusema napenda sehemu moja tu kwa sababu hutegemea hali ya siku na hisia nilizo nazo. Mara nyingi, natembea karibu na nyumbani au katika maeneo yenye miti na barabara zisizo na kelele nyingi. Ninapokuwa nikitembea sehemu kama hizi hujisikia huru na mtulivu. Kuona watu wakipita kusikia sauti za asili na kuhisi upepo hunifanya nijisikie vizuri zaidi. Pia napenda kutembea sehemu zenye mandhari ya kuvutia. Kama fukwe, bustani au maeneo ya wazi. Sehemu hizi hunipa nafasi ya kufurahiya uzuri wa mazingira na kujisahau kidogo kutokana na mawazo ya kila siku. Kutembea sehemu kama hizi huniongezea nguvu na furaha na wakati mwingine napendelea kutembea peke yangu hasa ninapohitaji muda wa kutafakari na kupanga mawazo mapya. Lakini pia kuna nyakati napenda kutembea sana kwa sababu hufanya matembezi yangu kuwa ya kufurahisha zaidi. Kwa ujumla napenda kutembea mahali popote salama. Penye utulivu na panapofanya nijiskie vizuri. Kutembea si tu safari ya mwili. Bali ni safari ya akili na ya moyo. Napenda kutembelea maeneo ya kama yafuatayo. Napenda kutembea sehemu zenye milima, kupanda milima. Kutembea misitu, kutembelea mashamba. Huko kuna hewa nzuri, inayovutia. Napenda kutembea sehemu, tulivu, ambazo, hazina, kelele, na wala, hazina, watu wengi. Kwa ujumla napenda kutembea mahali popote. Palipo salama penye utulivu na panoponifanya nijisikie vizuri. Na kutembea si tu safari ya mwili bali hunifanya pia akili yangu na moyo wangu.

Je, unapenda kupiga chombo cha muziki asante sana kwa kunipa nafasi ya kuzungumza leo. Leo ningependa kuzungumzia mada inahusiana na sanaa na burudani ambayo ni je napenda kupiga chombo cha muziki. Muziki ni sehemu muhimu sana ya maisha ya binadamu. Muziki hutupa fulaha kutuliza mawazo na wakati mwingine utusaidia kueleza hisia zetu. Pale ambapo maneno yanaposhindwa. Upande wangu napenda sana mziki. Na ingawa, si mtaalam wa kupiga vyombo vya mziki. Bado nina mapenzi kubwa na mziki na sauti za. Mapenzi yangu kwa mziki, tangu nikuwa mdogo nimekua sehemu ya maisha na mziki umekua sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Nimekua nikisikia mziki nyumbani, shuleni, kanisani na hata kune sherehe mbali mbali. Kila aina ya mziki unipa hisia tofauti. Muziki wa fulaha unifanya nijisikie mwenye nguvu. Muziki wa taratibu unipa utulivu. Muziki wa kuhamasisha unijenga kiakili na kujiamini zaidi. Hata hivo kama sipigi chombo cha muziki kila siku muziki bado una nafasi kubwa moyoni mwangu. Na je, napenda kupiga chombo muziki jibu ni ndiyo. Napenda kupiga chombo cha muziki. Lakini, kwa kiwango cha kujifunza na kuflaia. Si kwa ushindani au taaluma. Napenda zaidi vyombo ambavyo ni raisi kujifunza. Na vinatoa sauti ya kupendeza kama gita, kinanda, ngoma za asili. Kupiga vyombo hivi, unifanya, nijisikie, huru na mwenye fulaha. Ata kama sifanyi kwa ukamilifu kupiga vyombo vya muziki, kuna leta faidha nyingi sana. Unisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Unifanya, nijisikie, mwenye, fulaha. Uniongezea, unisaidia, kutumia muda wangu vizuri. Wakati mwingine, baada ya siku ndefu ya kazi au masomo, kupiga chombo cha mziki kwa dakika chache unifanya nipumziki kiakili. Ngawa, napenda kupiga chombo cha mziki. Si kila mara huwa raisi, changamoto naeza kutana nazo ni kama kukosa muda wa kutosha wa kufanya mazoezi. Kukosa mwalimu au kukata tamaa pale ninaposhindwa na kukosea. Lakini nimejifunza kua hakuna kitu kizuli kinachokuja bila uvumilivu. Kila hatua ndogo ni maendeleo. Kupitia mapenzi yangu ya muziki nimejifunza mambo muhimu. Kama subila ni muhimu. Kujifunza ni safari na siyo mbio. Kila mtu ana kipaji chake. Furaha haiji kwa ukamilifu. Bali inakuja kwa juhudi. Hata kupiga nota moja fizuli unipa. Furaha kubwa.

Je, unapenda kutembea msituni? Ndiyo, napenda kutembea msituni. Ingawa si mara zote, napata nafasi ya kufanya hivyo, kutembea msituni ni mojawapo ya shughuli zinazoniweka karibu na mazingira ya asili. Msitu unautilivu wa kipekee. Ambao haupatikani kwa urahisi katika maeneo ya mijini unapokuwa msituni, huhisi kama umejitenga kidogo na kelele na pilikapilika za maisha ya kila siku. Kila ninapotembea msituni, napata hisia ya amani na faraja. Hewa ya msituni huwa safi, baridi na yenye harufu ya asili. Kusikia sauti za ndege. Upepo unapopita kwenye majani ya miti na hatua za miguu ardhini. Hunifanya nijisikie mtulivu sana. Hisia hizi hunisaidia kupumzisha akili na kuunguza msongo wa mawazo. Kutembea msituni hunifanya pia nisiamini mazingira. Msitu una viumbe ya hai wengi kama miti, wanyama wadogo na wadudu ambao kila mmoja ana nafasi yake katika mazingira. Ninapokuwa mstuni, hujifunza kuwa binadamu si kiumbe pekee duniani, bali ni sehemu tu ya mfumo mkubwa wa maisha. Hii unifanya niwe muangalifu katika kutunza mazingira. Na pia kutembea msituni huniongezea nguvu ya mwili. Kutembea kwenye njia za asili, kupanda vimilima midogo au kuvuka maeneo yenye majani mengi ni aina ya mazoezi mazuri. Mazoezi haya unifanya nijisikie mchangamfu na mwenye afya njema. Tofauti na kutembea barabarani. Kutembea msituni pia hunipa furaha kwa sababu mazingira yanabadilika kila wakati. Hata hivyo kutembea msituni kunahitaji tahazali. Muhimu kukua makini, kuvaa mavazi yanayofaa na kutembea sehemu salama. Msitu unauzuri wake lakini pia unachanga moto zake. Kwa hiyo napenda kutembea mstuni kwa uwangalifu na kwa heshima kwa mazingira. Licha ya changamoto hizo, bado naona kutembea msituni huwa shuguli yenye faida nyingi. Unisaidia kujifunza, uvumilivu, utulivu na kujitambua zaidi unipa muda wa kutafakari maisha yangu, mrengo yangu na mstakabali wangu. Kwa ujumla napenda kutembea msituni kwa sababu unipa nafasi ya kuwa karibu na maumbile kupumzisha akili na kujijenga kiafya. Ni shughuli inayoniunganisha na asili na kunikumbusha umuhimu wa kuitunza. Kwa kumalizia, ndiyo napenda kutembea msituni. Ni safari ndogo ya mwili lakini safari kubwa ya akili na moyo pia. Kila atua ninayopiga msituni huniacha na funzo na utulivu wa kipekee ambao ni vigumu kupata.

Je, unapenda kula samaki? Ndiyo napenda kula samaki. Samaki ni miongoni mwa vyakula ninavyovipenda sana, kwa sababu wanaladha nzuri, ni rahisi kupikwa kwa njia mbalimbali na pia wanafaida nyingi kwa afya ya mwili. Kula samaki kwangu si swala la kushiba tu. Bali pia, ni njia ya kujali afya yangu. Kwanza kabisa napenda samaki kwa sababu ya ladha yao. Samaki wanaweza kupikwa kwa njia tofauti kama kukaangwa, kuchemshwa, kuchomwa au kupikwa kwa mchuzi. Kila njia ya upishi uleta ladha yake ya kipekee. Ninapokula samaki waliopikwa vizuri, hujisikia nimeridhika, nakufurahia chakula changu. Pili, samaki ni chakula chenye virutubisho muhimu sana. Nimejifunza kuwa samaki wana protini nyingi. Ambazo husaidia kujenga mwili na kuupa nguvu. Pia wana mafuta mazuri. Yanayosaidia afya ya moyo na akili. Kwa hiyo, kula samaki hunisaidia kuendelea kuwa na afya njema na kujisikia mwenye nguvu katika shughuli zangu za kila siku. Napenda pia samaki kwa sababu ni chakula kinachopatikana kwa uraisi katika maeneo mengi. Iwe ni sokoni, kwenye mikahawa au karibu na maeneo ya maji, samaki hupatikana kwa urahisi. Ii unifanya niwe na uhakika wakupata chakula kizuri bila usumbufu mkubwa. Zaidi ya hayo, kula samaki unikumbusha utamaduni na maisha ya jamii katika baadhi maenake chakula sehemu ya shelehe au mikusanyiko ya kifamilia. Inapokula mwisi zaidi kize maisha ya asili ya taivo. Napendelea kula samaki aina fulani kuliko nyingine, kazi ya samaki unamifupa mingi ambayo inaweza kuwa kero kidogo wakati wakula. Lakini kwa ujumla hilo alimifanya napenda bali unifanya nichague kwa umakini aina samaki ni nayokula. Kwa upande mwingine kwa samaki unisaidia kubadilisha mlo wangu. Baada ya kula nyama nyekundu mala kwa mala samaki unipa mbadala mzuri na wenye afya zaidi. Hii unisaidia kudumisha mlo wenye uwiano mzuri. Kwa kumalizia ndiyo napenda kula samaki. Kwa sababu wanalatha mzuri wanafaida nyingi kiafya. Na nisehemu ya utamaduni wetu. Kula samaki unifanya nisikie mwenye afya, mwenye nguvu na mwenye fulaha. Kwangu mi, samaki, si chakula tu, bali.